Ndiyo, napenda sana kujifunza historia. Kuna kitu kinaninguza moyo nikisikia simulizi za watu wa zamani. Njinsi walivyo pitia changamoto na kufanya maamuzi yaliombandilisha maisha yao. Wakati mwingine, naisi kama historia ni kiho. Unajiangalia ndani yake, ukaona sehemu zako pia. Inanisaindia kuelewa nilikotoka na kwa namna fulani. Inanipa mwelekeo wa ninapo elekea. Unajua ni kama kusikiliza andithi za wazee njioni, kuna hekima inayombaki moyoni.

Kwa kweli, jioni napenda kula chakula kinachonituliza. Hasa wali na maharagwe au samaki wa kukaanga kidogo. Kuna hisia ya nyumbani, hapo. Hasa baada ya siku ndefu, harufu ikianza jikoni, unajikuta unapumua kwa kina. Kama mwili unasema, asante. Ni chakula rahisi, lakini kinanirudisha kwenye kumbukumbu za jioni, tulizokaa pamoja, familia, tukicheka na kuhadithiana.

Kwa upande wangu, najaribu kuenda mahali paibanda maramonja kwa wiki. Si kwa sababu ya ratiba tu, mbali ni hile hali ya kutulia nafsi. Wakati mwingine, ni kihisi moyo umelemewa na weza kuenda hata katikati ya wiki kukaa kimya kidogo. Kuna namna unapotoka pale hata kama mambo hayajambandilika. Lakini ndani unakuwa mwepesi zaidi. Ni kama kupumzisha roho.

Munda wangu wambure mara mi nyingi, ninapenda kutumia kwa vitu vinavyo riudisha kwenye mizizi yangu. Wakati mwingine na sikiliza mziki wazamani, ule unanikumbusha nyakati flani za maisha. Au naka tu, na rafiki, tunapinga story bila haraka. Kicheko kidogo hapa napale. Na kuna siku napenda kukaa kimia, nikitazama nchioni inavyo ingia, nikijipanga upya moyoni. Huo nao ni munda muimu sana kwangu.

Napenda sana manjira ya mvua, asa yale ya mwanzo. Kuna harufu ya udogo ikinyesha, ewa inakua mbaridi kidogo. Unaisi kama ndunia, inapumua upia. Nakumbuka nikiwa mdogo, mvua ikianza, tulikua tunakimbia inje kufraa, bila wasiwasi wote. Hata sasa nikisikia mvua ikingonga paa usiku, moyo wangu unatulia. Kama maisha ya nasema, pole, kesho ni siku mpya.

Kushirikiana na timu kwangu kunaanza na kusikiliza. Napenda kukaa, nisikie kila mtu anafikiria nini. Hata yule asiezungumza sana. Alafu nachangia mawazo yangu kwa heshima. Bila kumbana wengine. Nimejifunza kuwa kazi, inakuwa nyepesi, mnapoaminiana na kucheka kidogo katikati ya presha. Mwishowe mafanikio yanapokuja yanahisi matamu. Zaidi, mnapoyasherehekea pamoja.

Hilo swali lina nifanya nitambasamsu kwa sababu napenda vyote. Lakini nikichangua moyo wangu, unaenda kwa ungali. Ungali unauzito fulani, wakihisia, unajua. Ni chakula kinachokaa, tumboni na moyoni pia. Unapokula ungali na boga au samaki, unahisi umekamilika. Wali nao ni mzuri, asa kwenye sherehe. Lakini ungali, huo ni wa kila siku, wa nyumbani, wa watu.

Napenda keki ya chokoleti, asa hile yenye unyevu kidogo, ndani, na si tamu sana. Kila wakati nikipata kipande kidogo, unifanya nishike furaha pole pole. Si ile ya haraka, mara nyingine, napenda pia keki ya matunda, asa ile yenye zabibu au parachichi. Inaniipa latha tofauti na isia safi. Kwa kweli, keki ni zaidi ya chakula. Nisherehe dogo ya kila siku.

Kazi yangu napenda kuishughulikia kwa kupanga muda kwa makini. Kila siku huanza na kupanga orodha ya mambo muhimu zaidi. Nikayagawa kwa vipindi vidogo ili nisishindwe na presha. Pia najitahidi kuchukua mapumziko madogo katikati ya kazi. Hata ni dakika chache ili akili ibaki safi. Njia hii inanisaidia kuwa na tija lakini pia huishughulikia kazi kwa utulivu na furaha kidogo kila siku.

Kwa upande wangu, napenda zaidi kua muka na njua. Kuna utulifu wapekee asubui kabla keleleza siku kuanza. Unapopumua hewa hile ya mwanzo. Akili inakuwa wazi, mawazo alajambi. Kimbia mbado. Ingawa kulala mapema ni muimu kua muka na njua unipaisia ya mawazo mpya. Kama siku inanipa na fasi ya kujianda polepole biraaraka.

Asubuhi, napenda kunywa chai ya rangi ya kahawia. Kidogo, yenye sukari au si nyingi sana. Kila kikombe, kina nifanya nishike nguvu kidogo. Lakini pia, kina nipa utulivu wa kuanza siku. Wakati mwingine, nakunywa pia maji yenye asali kidogo au juisi ya matunda. Hasa siku zenye joto kidogo. Kinywaji cha asubui kwangu, si tu kuamsha mwili. Mbali pia ni mwanzo wa kawaida, rahisi na yenye furaha ndogo.